Nashirikiana na wengine kwenye kazi kwa kusaidiana kufanya kazi hiyo. Pia nashirikiana na wenzangu kwa kujadiliana kunapokuwa na changamoto kazini na pia kuwaheshimu wengine wote.

Pahali pazuri ambapo nimewahi kuzuru ni mbuga ya wanyama ya tsavo. Mbuga hiyo ni nzuri sababu inawanyama wengi. Niliweza kuona simba na tembo.

Napenda wanyama wa kufugwa nyumbani wanyama hawa ni kama ngombe na ngurue napenda wanyama hawa kwa sababu unipatia nyama na pia hunipatia pesa wakati ninapowauza sokoni.

Kazi yangu ni kazi ya ualimu ambapo ninafunza wanafunzi wa shule ya upili nilichagua kazi hii maana nilipenda kufundisha ninapenda kuona wanafunzi wangu wakipita mtihani wao changamoto kwenye kazi hii ni malipo duni lengo langu kubwa katika kazi hii ni kupata stashahada ya uwalimu.

Nanyoa nywele zangu mara moja kwa mwezi. Huwa nanyoa nywele zangu, sababu sipendi nywele ndefu. Huwa nanyoa nywele zangu ili kuziacha zikiwa fupi na nadhifu.

Naweka neno siri salama kwa kuiandika kwenye daftari langu la kumbu kumbu. Neno siri la benki huwa naieka salama kwa kutomweleza mtu yeyote. Neno siri la kufungua simu yangu, huwa natumia alama ya kidole.

Ninapenda kufanya ukulima nikiwa pamoja na familia yangu uwa tunalima shamba. Tunapanda mahindi na pia tunapanda viazi vitamu katika shamba letu ukulima uniparaa na pia hutupatia chakula.

Natumia programu ya simu mara nyingi kupata huduma za mitandaoni. Natumia AI kwenye kompyuta yangu ili kufanya utafiti wa kisayansi na pia utafiti utakaonisaidia kwenye kazi yangu.

Ninasoma habari mitandaoni kwa kutumia ukurasa wa facebook na pia kutumia mtandao wa tiktok. Napenda kutumia mtandao wa tiktok ili kupata video.

Ushauri mzuri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa afanye bidii katika kila jambo analofanya. Bidii kazini huleta mafanikio na pia humsaidia mtu kupata kile anachokitaka.